Mazoezi yangu ya kila siku huanza asubuhi kwa kufanya mazoezi madogo ya mwili kama kukimbia kidogo au kufanya stretching ili kuamsha misuli na kuongeza nguvu. Baada ya hapo mara nyingine kufanya push-ups, sit-ups au mazoezi ya viungo vingine kulingana na muda wangu.